Napenda mziki unaonipa hisia za furaha na utulivu. Kwa mfano, napenda R&B, pop na kidogo mziki wa kienyeji. Mziki huniwasha motisha, hunifanya nijisikie huru na pia huniwezesha kupumzika baada ya siku ndefu. Pia napenda nyimbo zenye hadhiti au maana kwa sababu zinanifanya nifikirie na kuunga kiisia na wasani.

Napenda sana filamu za kusisimua. Nazipenda kwa sababu zina msisimuko, mwendo wa haraka na hadithi zenye changamoto. Zina nifanya nibaki kuangalia hadi mwisho. Baada ya hizo, napenda pia vichekesho kwa kupumzika na drama kwa masomo ya maisha.

Kazini nakutana na changamoto kadhaa kama hizi muda na vipaumbele wakati mwingine, kazi ni nyingi kuliko muda uliopo. Hivyo, inaitaji kupanga vizuri. Sinikisho la machokeo, matarajio makubwa na muda mfupi wa mwisho kufanya kazi kwa timu.